Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayonipa maana na mchango halisi. Sio tu kipato. Kwa upande wangu, ninathamini kazi ya kufundisha na kuboresha mifumo ya AI. Kwa sababu najua kile ninachofanya kinasaidia teknolojia kutumika vizuri zaidi kwa haki. Zaidi ya hilo naiweka thamani kazi ambayo inanipa nafasi ya kujifunza na kukua, inaheshimu muda na juhudi zangu, ina athari chanya kwa watu wengine pia. Kwa kifupi, kazi bora kwangu ni ile inayochanganya maana, heshima na maendeleo kibinafsi.

Ndio natumia teknolojia ya sauti. Mara nyingi huitumia pale inapo rahisisha mambo au kunipunguzia muda. Kwa mfano kutuma au kujibu ujumbe bila kuandika. Kutafuta taarifa haraka kueka vikumbusho au ratiba. Siitumii kila wakati lakini inapohitajika ni rahisi. Ni rahisi ya haraka na inanisaidia kufanya mambo kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani, inanipa utulivu, inanisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi, na ninaokoa mda wa gharama za kisafiri. Napenda zaidi kufanya kazi kwa sababu naweza kupanga ratiba yangu vizuri. Nina mazingira ninayo yazoea na kunifanya nijisikie huru. Hata hivyo najitahidi kuweka nidhamu, kujitengenezia ratba na mipaka. Ili kazi isichanganyike sana na mapumziko.

Mimi mara nyingi hufanya mambo madogo madogo ambayo yananipa raha na utulivu. Kama vile kusoma hau kuangalia makala, kusikiliza muziki hau podcast, kupika au kujaribu mapishi mapya kidogo kidogo, kutazama filamu au mfululizo kwa starehe, kutembelea rafiki zangu na kula pamoja na rafiki zangu. Kwangu, nyumbani ni mahali pa kupumzika, kujijaza nguvu na kujifurahisha mwenyewe na napenda sana nikiwa nyumbani. Na kufanya mambo madogo madogo yanayonifanya nijisikie vizuri rohoni.

Napenda kucheza michezo ya akili na burudani nyepesi. Mara nyingi huchagua chess au draft. Kwa sababu zinanifanya kufikiria na kupanga mikakati. Michezo ya simu, pia napenda kucheza mchezo wa kandanda. Wakati mwingine, michezo ya nje kama kutembea au mchezo mwepesi na marafiki kwa ajili ya afya na burudani. Kwa ujumla, napenda michezo inayoniburudisha bila kunichosa sana ile inayochanganya kufikiri kwangu na kunipa maarifa ya kufikiri kwa ufasaha.

Kwa kawaida ninalea nywele zangu mara moja hadi mbili kwa wiki inategemea hali ya nywele na ratiba yangu nafanya hivi kuosha mara moja au mbili kwa wiki ili sizikue chafu sana kupaka mafuta kuzichana au kuzitengeneza. Sifanyi kila siku kwa sababu naamini utunzaji wa wastan unasaidia nywele kubaki na afya nzuri.

Kwa kazi yangu, stadi muhimu zaidi ni zile zinazosaidia kufanya kazi kwa usahihi na ufanisi. Kwa uzoefu wangu, hizi ndizo muhimu sana. Umakini na hali ya juu, uwezo wa kufuata, miongozo, ujuzi wa kuandika na kusoma vizuri, nidhamu na usimamizi wa muda, uwezo wa kujifunza haraka, uvumilivu. Kwa kifupi, kazi yangu inahitaji mchanganyiko wa umakini, nidhamu na utayarisho wa kazi za kufikiri sana.

Mara nyingi nasikiliza mziki wa utulivu na unaonipa motisha. Inategemea hali yangu ya siku hiyo. Kwa kawaida napenda kusikiliza mziki wa gospel pia afrobeat na bongo flava. Si sikilizi mziki kwa makelele sana napenda ule unaonisaidia hali yangu ya akili na hisia asa wakati wa kazi au kupumzika.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni sayansi ya kompyuta. Linanivutia kwa sababu linaunganisha maantiki, ubunifu na utatuzi wa matatizo ya kweli. Napenda hasa, programu, akili bandia, jinsi, teknolojia, inavyoboresha maisha ya kila siku. Napenda masomu mengine ya kisayansi kama vile hisabati na fizikia kwa kiwango cha msingi kwa sababu yanasaidia kufikiri na mpangilio wake ni wa kina sana.

Kazini, nguvu zangu kubwa ni hizi. Umakini wa hali ya juu, uwezo wa kufuata maelekezo, uwezo wa kushirikiana na wengine, nidhamu na uwajibikaji kujifunza kwa haraka. Kwa kifupi, mimi ni mtu aliyeaminika, makini, na aliye jitahidi kila wakati kufanya kazi vizuri.